Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali ambazo zinaonyesha kujali, uwajibikaji na ushirikiano. Mara nyingi ushiriki katika shuguli za usafi ya mazingira ili kuhakikisha kuwa mtaa yetu inabaki safi na salama. Pia napenda kujitolea kwenye miradi ya jamii kama kusaidia makundi maalumu. Hasa, wazee a watoto wanaohitaji msaada.

Nafanya kazi yangu kwa bidii sababunafanya masomo yangu kwa bidii kwa sababu naamini elimu na juhudi ni msingi kwa mafanikio katika masomo napenda kupanga muda yangu vizuri hili kwa kikisha ninafanya utafiti ninamaliza kazi kwa wakati na ninaelewa kile nacho jifunza kwa undani kama kazi napenda kufanya kazi kwa kushirikiana na wenzangu kutatua changamoto.

Naboresha michakato ya kazi kwa kuzingatia mipangilio bora mawasiliano wazi na matumizi ya teknolojia Kwanza napenda kupanga kazi kulingana na kipaumbele ili kuhakikisha shughuli muhimu zinakamilika kwa wakati Pili nawasiliana na wazi na wenzangu ili kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake.

Ndio, ninatumia video kwa kama njia muhimu ya mawasiliano, hasa ninapohitajika, kueleza jambo kwa ufanisi na kwa uwazi zaidi. Video hunisaidia kuwasilisha maudhui kwa njia, inaeleweka haraka kupitia picha, sauti na maelezo ya moja kwa moja. Nazitumia katika mikutano ya mitandaoni, mawasiliano ya kazi na mafunzo, na hata kushirikiana na wenzangu kwenye miradi mbalimbali.

Mimi nalea nywele zangu mara kwa mara kulingana na muda na hali ya nywele zangu kawaida napanga napanga kuzipaka mafuta au kondishona Angarau mara moja adi tatu kwa wiki ili ziwe na unyevu na zisivunjike.Pia ninaonyesha naosha nywele zangu mara moja adi mbili kwa wiki kulingana na uchafu na shuguli zasi.

Kuna mtu mmoja alinifudisha jambo muhimu sana katika maisha yangu na uyo ni mwalimu wangu wa shule ya msingi Alinifundisha umuhimu wa nidhamu, bidii na kuamini uwezo wangu kibinafsi Kila siku alitufudisha kuwa kwa mifano alisisima neno tu alitueleza kuwa mafanikio hayaji bila juhudi na uvumilivu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu muda wa asubuhi huwa na utulivu Unaoniwezesha kupanga siku yangu vizuri Napopata muda wa mapema huwa nafanya mambo muhimu kama mazoezi mepesi kupanga majukumu au kupitia malengo yangu ya siku Hali hii hunifanya nihisi kuwa na nguvu na umakini zaidi ninapoanza kazi ya au masomo.

Dio, mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi, haraka na sarama Kwa kutumia simu naweza kulipa bidhana au huduma kupitia apps za bengi, kadiza mripo au hata Huduma za mtandao kama vile e-wallet Iyu nalaisisha ununuzi bila ya kuenda udukani hasa kwa bidha za mtandao ni kama nguo chakula au vifavya teknolojia.

Nataka kufikia hatua ambayo ninakuwa mtaalumu anaye aliyekomaa katika kazi yangu na mwenye uwezo wakutoa mchango mkubwa kwa jamii na taasisi ninayofanyia kazi lengo langu ni kukuza ujuzi yangu kupitia mafunzo Uzoefu na kujifunza kutoka kwa wengine ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi na ubunifu.

Uzoefu wakazi rio, iliyokuwa na mafudisho makubwa kwangu ni wakati niliyokuwa nikushirikiana kwa makatika miradi ya wakikundi ambapo changamoto wazilikuwa nyingi na muda ulikuwa mfupi Uzoefu ulinufudisho muhimu wa mawasiriano wazi kushirikiana kwa kushirikiana na kuheshimiana kudhibiti wakati mzuri ya, nijifunza kwa amba kira changamoto nifursa kujifunza na kujifunza na kujiboreshe ujuzi wako.

Napenda kula nje ya nyumbani kama maeneo tulivu wenye chakula safi na huduma nzuri. Mara nyingi hupendelea mika, mikahawa, inayotoa vyakula vya asiri kwa sababu radha na ubora wake unifanya nijihisi kinyumbani. Pia napenda maeneo yenye mazingira ya kufutia kama bustani ya au semu zilizo karibu na maji. Kwani yanatoa utulivu na nafasi ya kupumzika.

Napenda kwenda madukani wakati ambao usiyo na msongomano mkubwa ili nifanya ununuzi kwa utulivu na kupanga matumizi vizuri Mara nyingi huchagua kwenda asubui au jioni mapema kwani wakati huo maduka huwa na watu wachache na huduma inapatikana haraka Pia napenda kwenda mwishoni wa wiki nikiwa na muda wa kutosha kwa kupitia bidhaa mbali mbali bila haraka.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu wa karibu wa au ndugu zangu wakiume au kike Wakati mwingine hucheza pia na wenzangu shuleni na majirani hasa mchezo ya kikundi kama mpira wa mguu mbio au mchezo ya kiasili Napenda kucheza na watu nawajua vizuri kwa sababu inafanya mchezo kuwa na furaha ya mchikamano na salama.

Ninajihisi mchanganyiko kuhusu wasilisho, mara nyingine huwa nashauku, lakini pia mara nyingine huchanganyikiwa kidogo. Napenda wasilisho kwa sababu hutua nafasi ya kushiriki mawazo yangu, kueleza vile, kile nilicho, jifunza na kupata maoni ya wengine. Hata hivyo, mara nyingine nakuwa na wasiwasi kidogo au wofu ya kusema kuwa umma hasa iwapo ni watu wengi au sijatayarisha jatayarisha.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha choo. Hii ni kazi mara nyingi ni chungu na yenye harufu isiyo nzuri na inahitaji muda na bidii kubwa Ingawa ni muhimu kudumisha usafi wa nyumba Mara nyingi hufanya nijisikie kuchoka au kutojisikia vizuri. Pia mara nyingi inahitaji vifaa maalumu.

Ninatumia mitandao ya kijami kwa sababu ni njia rahisi ya kuwasiriana na marafiki, familia na mwezangu Pia mitandao hii inaweza kushiriki mawazo kuona habari mpya na kufuatilia matukio muhimu ya kijamii na ya kijami Pia husaidia kujifunza masomo mapya kupitia makara, video na majukwaa ya elimu.

Ninapenda kucheza michezo ambayo inachangia furaha, mshikamano na afya yamwili. Mojawapo ya michezo ninayopenda ni mpira wa mguu kwa sababu uchangia kushirikiana kwa kikundi, kushindana kwa heshima na kuwa na mazoezi ya mwili. Pia napenda michezo ya mikono kama mpira wa kikapu wa mpira wa mikono kwani hunisaidia kuboresha mbinu.

Kipindi cha TV nachokipenda, Zaidi ni vile vinavyochanganya, burudani na mafunzo. Napenda vipindi vya tamthilia kwa sababu vina visimurizi nzuri, vinafundisha mandili ina nifanya Kufikiria kuhusu maisha ya kila siku. Na pia napenda vipindi vya warisia, vina vionyesha maisha ya watu, changamoto na zopitia na jinsi ya na vio kalibiriana nazo.

Napenda napenda kufanya mambo mbali mbali na familia yangu ambayo hutujenga na kutuleta karibu Mara nyingi hupenda kukaa pamoja na pamoja tukizungumza kuhusu siku yetu, tukicheka na kubadilishana mawazo Pia tunapenda kufanya shughuli pamoja kama kupika, kutazama filamu na kucheza michezo midogo midogo ya mizane.

Kwa ujumla ningemshauri mtu mwingine kuwa mkweli, mwenye subira na mwenye heshima kwa wengine ni muhimu kuzingatia maamuzi yako na kutafuta elimu na uzoefu ili kukua kimaisha. Pia ningesema wachukue changamoto kama fursa ya kujifunza, wakumbuke, wakumbuke kuzingatia afya ya mwili na akili, na awe na moyo wakusaidia, wengine.

Raha yangu ya kupendezwa ni siku kuu za familia na marafiki Hasa zile zinazohusisha chakula kizuri, mziki na kucheka pamoja Napenda pia sherehe za kuzaliwa kwa sababu wanafuraha kuwa na watu nawapenda wakiwa pamoja tukishirikiana zawadi na kumbu kumbu mzuri upande mwingine sherehe za kitamaduni pia zinanivutia kwa sababu zinahushisha mila na tamadumi za majamii.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya kipekee na chenye mchanganyiko wa viungo kama pilau, samaki, wakukaanga na wali wanazi Pia napenda chakula kilicho na ladha kidogo ya kitamu na chenye viungo vya asili kwa sababu huchangia afya Mara nyingine napenda pia vyakula vya haraka kama pizza au chipsi lakini si kila mara.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto kadhaa na kila moja ilikuwa na uzoefu tofauti Napenda hasa kwenda ziwa kwa sababu unaweza kupumzika, kuogelea na kufurahia manthari ya asari ya asili mto pia ni mzuri kwa michezo ya maji na kutembea karibu na mbawa yake kutembelea maeneo haya kuna kunanifanya njisikie karibu na asili na kunipatia fursa ya kupumzika kia.

Wazo zuri na ninalo kwa siku ya leo ni kutumia muda kufanya jambo moja ninalo nisadia kusonga mbele atakma ni dogo Ninaeza kuwa kupanga malengo madogo kusafisha sehemu ninayo ishi au kujifunza kitu kipi ambacho kitafaa chanifaa badaye Pia nafikiri ni vizuri kuchukua dakika chache tkutafakali na kushukuru kwa kile nilicho nacho.

Sijawahi kushiriki maandamano, maana nyingi, lakini ninaelewa muhimu wake katika jamii. Watu huandamana ili kupaza sauti zao na kutetea haki na. Jambo ambalo ni la, msingi katika demokrasia. Mimi binafsi hupenda kufuatia matukio hayo kwa umakini na kujua kwa sababu zake kabla ya kushiriki.

Napenda maua kwa sababu na yanaonekana maridadi na huleta hisia nzuri mahali popote. Maua yana rangi tofauti na harufu nzuri ambayo inaeza kufanya mtu ajisikie, ametulia. Sikwamba nayafuatilia sana kila siku, lakini nayadhamini nainayapoyaona kwenye bustani, sherehe au hata mezani nyumbani.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege mara chache na kila safari likuwa na uzoefu wake Kwanza nilihisi msisimko na wasiwasi kidogo lakini baada ya muda nilianza kuzoea kupaa angani na kuona mandhari kutoka juu ni kitu cha kipekee kinachonifanya nifurahie kusafiri Ingawa siwezi kusema nasafiri mara kwa mara. Ninapopata nafasi huwa ni jambo la kuchekesha na la kufurahisha.

Mara nyingi wikendi huwa natumia muda kupumzika na kuregesha nguvu baada ya siku za kazi au masomo Napenda kufanya mambo rahisi kama kutazama filamu, kusikiliza muziki na kutumia muda na familia na marafiki wakati mwingine natumia wikendi kusafisha nyumba, kupanga vitu au kufanya kazi ndogo ndogo nilizoshindwa kufanya siku za wiki.

Sera ya kampuni ni naiyo na muhimu zaidi ni hile inewarinda ustawi na wafanyi kazi. Napenda kampuni yenye sera wazi kuhusu mazingira salama ya kazi usawa na kuheshimiana. Sera za kutoa muda wa, kupumzika, afya akili, mafunzo ya maendeleo ya kazi pia ni muhimu kwangu kwa sababu zinasaidia mfanyi kazi kukuwa na kufanya kazi kufanisi.

Tabia ambayo hunichukiza zaidi ya watu kwa watu ni tabia ya kuto kueshimu wengine Napenda watu wenye unyanyakevu na wanawajari isia za wengine Kwa hiyo ni kikutana mtu mwenye dharau au majivuno huniuthi sana Pia tabia kusema uongo na kutokuwa mwaminifu univunja moyo kwa sababu huondoa kabisa uaminifu kati ya watu.

Baada ya siku ndevu mimi upenda kupumzika kwa kufanya mambo rahisi yanayofanya nijisikie huru Mara nyingi uanza kwa kukaa kimya kidogo kupumua kwa utulivu au kusikiliza muziki niliyo uzoea Wakati mwingine napenda kutazama firamu au video fupi ili kuondoa mawazo Ikiwa nimechoka sana napenda kulala mapema.

Kitu kinachofanya nifurahie sana ni kutumia muda na familia na marafiki wangu. Napenda kuona watu naowapenda wakiwa na furaha kucheka pamoja na kushirikiana katika mambo madogo madogo ya kila siku. Pia kufanikisha jambo linalo kusudia au kujifunza kitu kipya kinanifanya nifurahie sana.

Napendelea kuwasiliana watu kwa njia ya heshima na urahisi. Mara nyingi napenda kuzungumza, uso kwa uso ili kuelewana vizuri, lakini pia napenda kutumia simu au ujumbe mfupi pale inapohitajika. Kwa mimi ni muhimu kueleza hisia na mawazo kwa uwazi bila kumdhuru mwingine. Napenda pia kusikiliza wengine kwa makini na kuelewa maoni yao kabla kutoa yangu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi simu inanisadia karibu kila kitu kuwasiliana na familia, marafiki, kupata tarifa muhimu, kufanya kazi ndogo ndogo na hata kujiburudisha kupitia mziki au video. Pia hutumika kama kengele, ramani, kamera na mahali pa kuhifadhi kumbukumbu zangu.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na yenye furaha Mara nyingi huwa na familia na marafiki wa karibu Tukila keki kucheka na kushirikiana na zawadi ndogo Sipendi sherehe kubwa sana lakini napenda kuwaona watu na wanaowapenda wakiwa pamoja na furaha Wakati mwingine napenda kutumia siku hiyo kuangalia mafanikio yangu na kupanga malengo.

Ninapenda ripoti za kazi kwa kufuata mpangilio wazi Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu na kuhakikisha zinakamilika na ni sahihi Kisha ninaeka mukhtasari wa taarifa hizo ili msomaji aweze kuelewa haraka Kisha ninaandika sehemu kuu kama malengo, mchakato, matokeo na mapendekezo.

Ndiyo, ni napenda mziki wajadi kwa sababu unanirudisha kwenye utamaduni na mira zetu. Mziki huu wana midundo ya kipekee na maneno yenye maana ambayo hufundisha au kueleza maisha. Napenda kuusikiriza wakati wa sherehe, mapumziko au hata wakati ninafanya kazi ndogondogo kwa sababu ufanya siku yangu kukua yenye furaha na uturivu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni lile lilinifanya nikuwe kiakili na kujiamini zaidi. Kwa mfano kuna wakati nilikabiliana na changamoto kubwa na kupitia hapa nilijifunza kujitegemea, kupanga maisha yangu vizuri na kutokata tamaa. Tukio hilo lilinifundisha kuwa mafanikio yanakuja kupitia, mvumilivu na bidii.

Mjini niliozaliwa ni mahali panapojumuisha historia na maisha ya kila siku ni mji mdogo ila mwenye maa, manthari nzuri, mitaa ya ikikiwa na majengo ya zamani na bustani ndogo ambalo watu hupenda kutumia kupumzika, watu wake ni wakarimu na wanaojali jirani zao Jambo linalofanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha.

Ninahifadhi vitu vya thamani kwa sababu zinanipa hisia za usarama au kumbukumbu nzuri Kwa mfano ninaeza kuifadhi baadhi ya zawadi, picha au nyaraka muhimu ambazo zina maana kwangu vitu hivi si lazima viwe kifedha bali ni vya hisia au kumbukumbu za familia, marafiki au matukio muhimu.

Kinywaji cha baridi nachokipenda zaidi ni maji baridi au juisi ya matunda. Napenda maji baridi kwa sababu hunifanya nijisikie safi na ku kuondoa kiu hasa wakati wa jua kali au baada ya shuguli za mwili. Juisi ya matunda pia napenda kwa sababu nitamu yenye harufu nzuri na hutoa virubutisho vya mwili.

Kujianda kwa mkutano kwanza hupanga mambo ya ntakaya ongelea, nitaka ya wangelea na kuha kikisha ni na tarifa zote muhimu Wandika ripoti kuu ili nisipo, nisipote wakatu wa mazungumzo pia huangaria nyaraka u ripoti zinazo husiana na mkutano ili kuwa tayari kujibu maswari au kutoa maonisahii Mara nyingine upima muda wa mazungumzo yangu na kujueka kimakini, kia kimakiri nisipoteze mawazo.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri kama vile mji wa pwani, milima na mbuge za wanyama. Kila mahali nilipofika nilifurahia mandhari yake na utulivu wa asili Napenda hasa mji wa pwani kwa sababu ya maji safi mchanga laini na upepo, mzuri unaofanya siku kuwa rahisi na yenye furaha milima pia ni nzuri kwa kutembea na kupumzika, mbali na kelele za mji.

Napenda kununua vitu katika sehemu ambazo ni rahisi na zina bidhaa nzuri Mara nyingi upenda maduka makubwa masoko ya karibu kwa sababu yana vitu vingi na mara nyingi bei ni sawa Wakati mwingine napenda pia maduka madogo na ya mita kwa sababu unaweza kupata vitu Vyapikipekea ambavyo haina haina kila mahali.

Nyingi huwa naoga kulingana na hali ya siku Kila siku na napenda kuoga angalau mara moja hasa ya asubuhi ili kuamka vizuri na kuanza siku kwa utulivu wakati mwingine nikifanya mazoezi au baada ya shughuli ninazo kuwaza mwili ninaenza kuoga mara mbili kwa siku Kuoga kunanipa hisia ya usafi faraja na kuondoa uchovu.

Manzaro kutoka dirishani mwangu ni mazuri na hunipa hisia ya utulivu naeza kuona miti, majani na mara nyingine wa nyama wadogo wanapopita karibu Katika baadhi ya siku upepo unavuma na kufanya jua kuchomoza kwa mwanga nzuri ndani ya nyumba wakati mwigine jua linaposhuka mandhari ubadilika na kuwa na rangi ya kupendeza ambayo hunifanya nitafakari.

Kukura nachokipenda zaidi ni kire chenye mchanganyiko wa ratha tamu na chumvi kama pirao au wali wa samaki Wali na samaki wa kukaanga. Napenda pia mboga za siri pamoja na nyama kidogo au mayai kwa sababu kuchangia afya na hunipa nguvu.Wakati mungine napenda pia vitafunio viaraka kama chapati Au viyazi lakini siku mara kwa mara.

Ninapanga kazi zangu kwa kuanza na kuorodhesha mambo yote muhimu ya kufanya. Kisha hupanga kwa utaratibu kuanzia kazi za haraka au muhimu zaidi. Kisha zile za pili. Mara nyingine napanga muda maalumu kwa kila kazi ili. Nisipotele, nisipotee wakati na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Pia weka muda kwa kupumzika ili kuepuka uchovu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Malengo yangu katika kazi yangu ni kuhakikisha ninafanya kazi kwa ufanisi na kwa bora Napenda kujifunza kila siku ili kuendeleza ujuzi wangu na kuwa bora zaidi katika kazi yangu. Pia malengo yangu ni kushirikiana vizuri na wenzangu kuunda mazingira mazuri ya kazi na kuhakikisha, kila jambo linaenda kwa mpangilio.

Kila siku ni natumia zana kadha za kidijiti kusaidia maisha yangu ya kila siku Napenda kutumia simu ya mkononi kwa mawasiliano, taarifa na burudani, pia kompyuta au laptop kupatikana mara kwa mara katika kwa kazi, masomo au kufanya ripoti na miradi mbalibali Mara nyingine programu za ujumbe wa mtandaoni kama WhatsApp hufanya niwe na mawasiliano rahisi na haraka.

Ninapojihusisha na taka mara nyingi hufanya jitihadi na kuzitenganisha Napenda kutenganisha taka zinazoweza kuchakatwa kama karatasi plastiki na chupa kutoka kwa takataka zisizoweza kuchakatwa Pia mara nyingi hupanga taka zinazoweza kutumika tena kama vile mifuko ama mabegi ya plastiki husaidia kupunguza uchafu wa mazingira na kuhakikisha kua sehemu kubwa ya taka inaweza kuchakatwa.

Mwandishi ninayependa Napenda wadishi kama chinua achembe au ngugi wathionwa kwa sababu Manatuonyesha maisha, historia na changamoto za jamii kwa njia ya kuvutia Pia napenda walewa wanaondika vitabu vya mendeleo na maarifa kwa sababu ufundisha mbinu za kukua kiakiri na kimaisha.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu, zinanifanya nifikirie mbali na maisha ya kawaida na kufurahia ubunifu wa maandishi hadithi hizi mara nyingi huwa na mambo yasiyo ya kawaida, viumbe wa kufikiria au matukio yasiyo ya kawaida jambo linalovutia sana, napenda kuzisoma au kuzisikiriza wakati wa kupumzika Kwa sababu zinavutia kiakili na kunifanya nifikirie mbadala ya maisha au matati.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye furaha. Kila mwaka huwa na familia na marafiki karibu, nasherehekea na keki, zawadi ndogo na kucheka pamoja. Sipendi sherehe kubwa sana lakini napenda kuona wapendwa wangu wakiwa pamoja na furaha. Mara nyingi ninatumia siku hiyo kutafakari kuhusu mwaka uliopita kupima mafanikio yangu na kupanga malengo mapya.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi kwa sababu ni raisi kula, ratha yake ni tamu na hunipa nguvu haraka. Napenda kula ndizi wakati wa kiamshakinywa kama kitafunio au baada ya mazoezi kwa sababu hunisaidia kuwa na nishati ya kuendelea na shughuli zangu. Pia ndizi ni tunda ambalo linapatikana kwa uraisi na linavirubotisho vinavyo saidia mwili.

Mwezi wa mwaka, mwezi ninayopendelea zaidi ni Desemba kwa sababu mwishoni mwa mwaka na huwa na furaha nyingi. Napenda kipindi hichi kwa sababu mara nyingi watu wanakuwa likizo, sherehe na muda wa kushirikiana na familia na marafiki. PiaDesemba huleta hisia za utulivu. Shukurani kwa mwaka uliopita.

Napenda mvua kwa sababu huleta utulivu na hali ya hewa ya kupendeza. Napenda hasa mvua wa asubuhi au jioni wakati hewa inakua baridi na mazingira yanakua safi. Mvua hunifanya nijisikie kutulia na hua napenda kusikiliza sauti yake iki dondoka ambayo mara nyingi hunifanya nipate mawazo mazuri au kupumzika vizuri.

Ndiyo, napendo chakula cha haraka kwa mara, mara kwa mara, hasa wakati nina shughuli nyingi ya au sina muda wa kupika. Chakula hiki ni raisi na haraka kuanda, mara nyingi kina radha nzuri ambayo unavutia sana. Hata hivyo, najua si vizuri kula mara kwa mara kwa mara kwa sababu si afya. Kwa mwili, mara nyingi kina mafuta mengi au chumvi nyingi.

Ile kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hufanya mambo kadha kwanza napendelea kutumia mifuko ya vitambaa au begi zilizoweza kutumika tena badara ya mifuko ya plastiki ya moja kwa moja Pia napunguza ununuzi wa bidhaa zirizojaa plastiki Sisizo hitajika kama vire chupa ya maji la plastiki badara natumia chupa yenye naweza kujaziwa.

Napenda chai kuliko kahawa kwa sababu chai ni yenye ladha laini na inapumzisha mara nyingi napenda kunywa chai ya asubuhi au jioni pamoja na familia au marafiki Kwani hutoa hisia ya sauti refu pia chai inafaida ya kiafya kama kupunguza uchovu na kusadia meng'enyo wa chakula Gawa kahawa mara chache gawa napenda kahawa marachache sipendi kunywa sana kwa sababu inanza kusababisha usingizi mdogo.

Napenda sanaa Napenda sanaa ya kisasa na yenye kisanaa kisanaa ya mchoro na rangi, hasa michoro yenye rangi ya ngavu na maelezo ya kipekee. Sanaa ya kisasa inafurahisha kwa sababu inatoa uhuru wa ubunifu na hisia zinazoweza kuzungumza bila maneno Pia napenda picha za asili na manthari kwani hutoa amani na huimarisha kuhusiana na mazingira.

Chakula ninachopenda zaidi ni pilau hasa wakati kina nyama ya kuku au nyama ya ngombe. Napenda pilau kwa sababu ni kitamu, kina harufu nzuri na mara nyingi huandaliwa kwa viungo tofauti vinovyongeza ladha. Pia napenda chakula ya kipwani mara nyingi huandaliwa katika hafla za familia na marafiki hivi huchangia furaha na mazungumzo ya pamoja.

Kinywaki ninacho kipenda zaidi ni maji safi ya baridi, napenda maji kwa sababu ni rahisi, yenye afya na utoa kizunguzungu, cha haraka, cha unyenye, unyenyevu, mwilini. Kila siku napendelea kunywa angalau glasi mbili hadi tatu za maji hasa baada ya mazoezi au wakati wa joto kubwa. Pia mara nyingine napenda kuongeza kipanda cha limau au tangawizi ndani yake kwa radha na faida za kiafya.

Nashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kila siku na kueka kipaumbele cha kazi muhimu kwanza Kila asubuhi ninaorothesha kazi zinazohitaji kufanyika na kugawa muda kwa kila moja ilikuhakikisha hakuna kinachosaria Pia napendelea kutumia kipindi maalum kwa kazi sizizo za darura ilikuwepuka kuingilwa na vizi ngiti vya kila siku.

Ninapoanza kazi kwanza napanga na kuangalia orodha ya kazi za siku hiyo Ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi hili kuhakikisha zinafanyika kwa wakati Kisha napanga nafasi ya muda wa kila kazi ili kuhepuka kushughulikia nyingine kwa wakati mmoja Kabla ya kwanza napitia vifaa ufanya kazi na zinazohitajika hili kazi iende vizuri bila usumbuvu.

Kuhiminza ushirikiano katika timu, napenda kuanza kwa kusikiliza mwenzangu na kuelewa mawazo yao. Napenda kutoa motisha kwa kupongeza juhudi zao na kushirikiana kikamirifu katika kufanikisha marengo ya pamoja. Mara nyingine napendekeza mikutano mindogo ya majadiliano, ili kila mshiki, mshiriki awe, aweze kutoa maono yake na kushirikia. Na katika ufumbuzi wa mata.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu unanipa utulivu na burudani baada ya siku yenye shughuli mingi. Chombo ninachopenda zaidi ni gitaa kwani sauti yake ni laini na inanipa uhuru wa kujaribu midundo tofauti kulingana na hisia zangu. Ninapopiga muziki napata nafasi ya kuungana na mawazo yangu na kuachilia msongo wa mawazo.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara baada ya kazi. Kwanza napumzika kidogo nikikunywa maji au chai na kupumzika akili kutoka shughuli za mchana baada ya hapo napenda kufanya shuguri za nyumbani kama kupika chakula au kusafisha kidogo Mara nyingine napiga mziki au kusoma kitabu hili kuturiza akili na kupata burudani.

Ndio, ni napenda kula popcorn kwa sababu ni kitafunio raisi na kitamu hasa wakati wa kutazama sinema au filamu Napenda aina zisizo na chumvi nyingi na mafuta au mafuta mengi kwa ni hufanya niwe na afya vizuri zaidi Popcorn ni rahisi kushirikiana na marafiki wa familia na hutoa burudani wakati wa starehe.

Napenda mkate wa ngano nzima, zaidi kwa sababu ni mwenye afya na hutoa nishati ya muda mrefu Mkate huu unavirubutisho muhimu kama nyunzinyuzi, vitamini na madini ambayo husaidia mwili kuwa na nguvu na kudumisha afya nzuri Pia napenda ladha yake ndogo, kidogo ya kipekee ambayo ni laini na yenye unafuu wa kila siku.

Ndiyo, najiona kama mtu wa bunifu kwa sababu napenda kufikiria njia mpia za kutatua changamoto na kubuni mawazo maapia. Kira ninapokutana na tatizo, napenda kutitazama kwa mtazamo tofauti ili kupata suruhisho bora na raihisi. Pia napenda kufanya kazi zinazazohusiana zinazausisha mawazo maapia kama kuchora kuandika au kubuni mipango mipia kazini.

Nasherekea mwaka mpya kwanjia ya kushirikia na na familia na marafiki Kwanza uwa na maandalizi kama kusafisha nyumba kupika vyakura vyakitanda maduni na kuandama pambo kidogo ili kuleta furaha ya sherehe Wakati wa usiku mara nyingi tunakusanyika pamoja kushirikia kwa kuimba na kucheka na kushirikia na hadithi za mwaka uliopita.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka wa michango mara kwa mara kuringana na uwezo wangu. Napendelea kusaidia watu kwenye, wenye maitaji jamii ya ushughuli, za kidini na zaki jamii. Kila wakati ninapotoa ufanya kwa moyo safi na kwa hisia ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo yoyote.

Mafanikio ya binafsi na ya dhamini kazini nipale, ninapokamilisha kazi kwa ufanisi na kwa wakati, haso zile changamoto ambazo zinaitaji umakini na ubunifu, napenda kudhamini mafanikia na usiana na kuboresha ujuzi wangu kama kujifunza teknolojia mpia au mbinu mbora za kazi Pia napenda kusherekea pare na po, saidia, timu, kufanikisha marengo yao.

Unaifuza? Mimi ufanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi hasa baada ya kupumzika vizuri usiku na kunywa kikombe cha chai au kahawa asubuhi yukiri iko safi na nishati iko juu hiyo ni rahisi kuzingatia kazi zinazohitaji umakini na ufanisi hii ni wakati bora wa kupanga kutatua matatizo na wakufanya kazi changamano bila kusababisha uchovu wa haraka.

Mara nyingi husikiliza mziki wa bongo flavor kwa sababu unanifanya nihisi karibu na utamaduni wangu na kunipa hisia ya furaha na mskumo Wasania kama diamodi, zuchu, harmonize na nandi wana nyimbo ambazo mara nyingi hunifanya kufikiria maisha ya kila siku, mapenzi, changamoto na changamoto mbali mbali.

Juisi ya matunda ninayopenda ni ju8si ya embe, kwa sababu ni in radha tamu, laini na yenye arufu nzuri inayo fanya kila funda kuhisi kama raha tupu. Ninapenda jinsi inavyoweza kunipotoza, siku za joto na kunipa nguvu mpya, mara nyingi napenda kuchanganya juisi ya embe na, na kidogo ya nanasi ili kupata rada tofauti yenye uchachu. Dogo na uleta usawa mzuri.

Asubuhi, nilianza siku kwa kuamka mapema na kufanya mazoezi mepesi ili kuamsha mwili na kupata nguvu. Baada ya hapo nilijiandalia kikombe cha chai moto pamoja na kifungua kinywa chepesi. Nilipotulia kidogo niliangalia baruapepe na ujumbe muhimu ili kupanga majukumu ya siku.

Ninaposherekea siku kuu hupenda kutumia muda na familia yangu kwa amani na furaha Maranyingi huanza siku kwa kwenda kanisani au kwenye Banda hili kushukuru na kutafakari umuhimu wa siku hiyo baada ya hapo tunajiandaa kupika chakula kitamu kama pilau kuku na vinywaji mbalimbali Kisha tunakaa pamoja kukipata chakula cha mchana kwa mazungumzo na vicheko.

Kumbukumbu, nzuri kutoka utotoni ni wakati nikipanda mti wa ndimu na familia Nilikuwa na umri mdogo lakini nilikumbuka jinsi nilivyofurahia kupata matunda yenye harufu tamu na ladha nzuri, wakati huo tulicheka sana, tukijaribu kuhesabu ndimu, tulizozipata na kushindana kidogo kuona nani atapata nyingi zaidi.

Ndio, napenda sana kuangalia nyota hasa usiku wa utulivu ambapo wanga hua wazi na giza linatoa nafasi nzuri ya kuona mwanga huo Kira ninapotazama nyota na hisi kama naunganika na ulimwengu mkubwa zaidi na kupata nafasi ya kutafakari maisha kwa kina.